Ndiyo napenda kuendesha baiskeli sana huwa ni kitu ambacho kinanisaidia kujisikia huru na kupumzika akili na pia nikiendesha baiskeli napenda kufanya hivyo asubuhi na jioni wakati hali ya hewa iko si baridi wala joto iko sawa na barabara siyo ya kelele nyingi. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kuhisi kama unajilazimisha kwa sababu inanifurahisha sana kwa sababu ni jambo ambalo napenda kulifanya. Na pia wakati mwingine huwa nakiendesha peke yangu na inanifanya nikisikiliza muziki ama nikisikiza mawazo yangu na pia kuendesha baiskeli hunipa furaha na nguvu mpya kwa sababu pia mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi.

La hasha. Napendelea kuoga na majibaridi. Sipendelei majimoto sana. Pengine niwe sijihisi vizuri, ni kona mafua, ama nimefungana mapua ama kifua changu. Lakini muda mwingi napenda kuoga na maji baridi kwa sababu uwa yananifanya nihisi mchangamfu. Pia najihisi tu vizuri ni kioga na majibaridi. Na pia kwa sababu sehemu ambayo nimeitoka ni sehemu ambayo inajoto jingi zaidi kwa hivyo nishazoea kuogana majibaridi kwa sababu pia mimi huenda kuogelea sana.

Kama mtu ambaye ana anakaa muda mwingi sana mtandaoni, napendelea kusoma habari mtandaoni. Mwanzo gazeti, gazeti sihisi kana kwamba inanipa habari ambazo ni nyingi vile ambavyo mtandao utanipa. Kwa sababu nikiona habari mtandaoni, nitaifuatilia na pia nitatafuta. Ili nijue mengi kuhusu habari ile. Pia inanisaidia kuwekeza pesa zangu bila kutumia kuenda kubuy gazeti alafu nitaitupa. Kwa sababu siwezi ishi nayo pale nahisi kana kwamba inafanya kuwe na uchafuzi nyumbani pangu. Kwa sababu nikinunua magazeti mengi, zitajazana na kukaa kama mahali pale hapakai vizuri.

Ndio, nina ndege wakufugwa nyumbani. Ndege yule ni kuku. Kuku ni na kuku kama ishirini hivi. Kuku wale hunisaidia sana. Wanataga mayai kila siku. Na yakifika mayai mingi. Wakati mwingine kama sina pesa. Naweza kuyauza. Wakati ambapo niko chini. Pia kuku zile hunisaidia kwa sababu. Nikiwa na wageni si hitaji kununua nyama wakiwa. Na ni kuku na ni ndege wa maana sana naam wana nisaidia kwa ku kupata pesa naam ni kama riziki yangu ya kando.

Ndiyo, nimishawai kununua tikiti za tukio, mara katha. Kwa kawaida, mimi kununua tikiti nikijua kuna tukio linavutia kama vile tamasha la muziki au lajami kama kuna jambo fulani lajami ambalo litaniwezesha kujikimu kimaisha. Napia, mara nyingi hupendelea kununua tikiti mapema. Ili kuepuka usumbufu wa dakika za mwisho au bei kupanda. Pia hunifurahisha kujianda mapema. Mudi au na rafiki zangu au mtu ambaye tutaenda na yeye, mtu ambaye tulikua tumepanga kuenda naye. Na pia kununua tikiti hunipa ile furaha ya kujua kuna kitu kizuri kinakuja na inafanya tukio lenyewe lihisi la maana zaidi siku ikifika.

Kumbu kumbu yangu nzuri sana kutoka utotoni. Nizile sikua mbazo nilikuwa nikicheza nje na marifiki zangu bila wasiwasi wo wote. Tulikuwa tunacheza mchana kutwa. Pia michezo ambayo tulikuwa tunacheza ni kama vile kuruka kamba au kukimbizana au kombolea. Pia ni kuna michezo mingi pia tulicheza ya mipira na kumbuka pia furaha ya kurudi nyumbani ukiwa umechoka lakini umefurahi alafu chakula chanyumbani na kusimuliwa hadithi. Wakati huo maisha yalikuwa rahisi sana na weza sema hivo, hakuna mawazo mengi wala vitu ambavyo vina kusumbua akilini, vitu vidogo vidogo vili fanya nicheke na nijisikie salama mno. Na kumbu kumbu hizo huu ni kumbusha furaha ya maisha. Ya kawaida ni umuhimu wakufurahia mambo madogo madogo. Nahisi kwamba kuna umuhimu kufurahia mambo madogo madogo.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, haitakuwa rahisi, lakini nikijizoesha, nitaweza. Teknolojia imekuwa sana sehemu kubwa ya maisha ya kila siku. Kwanzia kwa mawasiliano, mpaka kazi, napia burudani kwa vitu vingi vile. Lakini nikiamua kuiacha kwa siku moja naweza kutumia muda huo kupumzika, kusoma kitabu, kuzungumza na watu, au hata kutembea nje na kufurahia mazingira yangu. Inaweza kuwa nafasi nzuri ya kujitambua zaidi na kupunguza mawazo mengi pia. Na pia nathani siku moja bila teknolojia inaweza kunisaidia kupata utulivu na kuthamini mambo rahisi ambayo mara nyingi tunayasahau kwa sababu ya kutumia muda mwingi kwenye teknolojia.

Umeme unapokatika huwa najitahidi kubadilisha ratiba yangu kidogo na kufanya mambo ambayo hayahitaji umeme. Naam. Mara nyingi naweza kuwasha mshuma au taa ya simu kwa mwanga kidogo. Alafu nikapumzika au kuzungumza na watu waliopo karibu nami. Wakati mwingine nasikiliza radio kama iko na battery au nakaa tu nikitafuta mambo yangu. Nikitafuta kama mambo ambayo yatanifanya niwe niko sijaboeka. Kama ni mchana naweza kufanya usafi kusoma kitabu au kutoka nje kupumua hewa safi pia. Na kukatika kwa umeme hunipa nafasi ya kupunguza haraka ya maisha na kufurahia utulivu ule hata kama ni kwa muda mfupi tu naam.

Habari mtandaoni huwa nazisoma kupitia. Tovuti mbalimbali za habari na pia kwenye mtandao ya kijamii. Mara nyingi natembelea tovuti za vyombo vya habari vinavyoaminika ili kupata taarifa kamili na zilizosahihi. Pia simu yangu kusoma habari kupitia programu za habari au linki zinazoshirikishwa mtandaoni. Na pia wakati mwingine, napenda kulinganisha habari kutoka vyanzo tofauti ili kuelewa vizuri kilichotokea. Na pia kusoma habari mtandaoni, hunisaidia kubaki nikiwa na taarifa za matukio ya sasa, iwe ya ndani ya nchi au ya kimataifa.

Nikiwa na mambo ya dakika za mwisho, jinsi ninavyo ishugulikia ni kujaribu kwanza kutulia na kupanga akili yangu. Mimi hujiuliza ni jambo gani ni la haraka zaidi na ni lipi linaweza kusubiri. Halafu naliweka kipa umbele. Mara nyingi ninagawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo ili isiwe ya kunikalia na nisishindwe kuimalizia. Pia hujitahidi kuwacha vitu vinavyo nivuruga kama simu au mitandao ya kijamii kwa muda ili nizingatie kitu ambacho ni muhimu wakati ule. Ingawa sipendi presha wa muda wa mwisho imewahi kunifundisha kuwa makini kufanya maamuzi ya haraka na kuamini uwezo wangu wa kumaliza mambo hata chini ya presha ya juu.

Kwa kawaida mimi hukaa hadi usiku wa saa tano au saa tisa. Na kulingana na siku ilivyokuwa. Kama nimekuwa na shughuli nyingi mchana mimi hujaribu kulala mapema ili mwili upate mapunziko ya kutosha lakini kuna siku ambazo mimi hulala. Kuchelewa kidogo hasa kama ninaangalia kitu ama unasikiza muziki au unafikiria mipango yangu. Usiku pia hunipa muda wa kuwa mtulivu na kujitafakari kwa sababu kuna ukimya na hakuna pilka pilka nyingi ambazo zinafanyika wakati leo usiku hata hivyo mimi hujitahidi kutopitiliza sana hili nisiamkini kiwa nimechoka siku inayofuata nikienda kazini.

Somo la sayansi ninalolipenda ni bayolojia. Napenda biolojia kwa sababu ninahisi inanisaidia kuelewa mwili wa binadamu. Napenda viumbe hai na jinsi mazingira yanavyofanya kazi. Pia inanifurahisha kujua jinsi mwili unavyojilinda. Jinsi mimea inavyokua na namna vitu vidogo kama seli, vina michango, mkubwa katika maisha. Pia bayolojia hunifanya nitambue umuhimu wa kutunza afya na mazingira yanayotuzunguka na kwa ujumla bayolojia ni somo linalovutia kwa sababu ina uhusiano wa moja kwa moja na maisha ya kila siku.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Kwa mfano, mara nyingi hutumia vidole vyangu kufungua simu yangu au kuingia kwenye akaunti zangu za simu na kompyota kwa sababu ni rahisi, salama na haraka zaidi kuliko kutumia maneno ya siri tu. Mfumonhuu hutoa kinga za ziada kwa sababu vidole vyangu ni vya kipekee na vigumu haviwezi kuigwa na mtu yeyote. Na pia hivyo husaidia kulinda taarifa zangu ubinafsi na mali yangu mtandaoni. Pia natumia mfumo huu katika maeneo mengine kama vile kufungua milango au kulipia huduma fulani za usalama. Ambazo zi nahisi kwamba hii ni ina usalama zaidi. Na kwa ujumla ni teknolojia nzuri. Inayoongeza usalama kwa urahisi.

Ndiyo, ilo ni jambo ambalo unaezafanya kwa rahisi nayaweza kuishi bila teknolojia kwa siku moja. Ingawa haitakuwa rahisi mwanzoni, hu ndio ukweli, lakini nitazoea. Kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu kubwa kwa maisha ya kila siku, kwanzia mawasiliano mpaka kazi za burudani. Lakini nikiaamua kuiwacha kwa siku moja. Ni sawa nitaweza na pia nadhani siku moja bila teknolojia itaweza kunisaidia kupata utulivu na kudhamini mambo rahisi ambayo mara mingi nayasahau kwa sababu nashinda kwa teknolojia na mtandao sana.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana zaidi. Kucheza ngoma hu ni furahisha na kunifanya ni jisikie huru, pia ni njianzuri ya kujieleza hisia zangu kwa mwili. Maranyingi, napenda kucheza ngoma za asili zaki Afrika. Mimi kama mwafrika hizondindizo ni nazo zijua zaidi. Lakini pia na furahia aina nyingine mbalimbali kama zaki siasa au za burudani. Ngoma pia ni fursa nzuri ya kukutana na marafiki, kushirikiana nao na kuimarisha uhusiano wakijamii nao. Na pia wakati wakucheza, huwa napata furaha kubwa kubwa zaidi. Na pia ni mazoezi mazuri kwa mwili na akili. Kwa hiyo kucheza ngoma ni sehemu, maisha ni mwangu na ni jambo na lolipendelea sana.

Mimi ni mtu ambaye napenda wanyama sana kwa hivyo, naweza sema napenda wanyama wa aina mbali mbali, lakini hasa nikieza ambiwa nichague, naweza sema napendelea walio wadogo wadogo na wenye ucheshi kama vile paka na mbwa, wanyama hawa hunipa furaha na marafiki wa karibu ambao huwa wananifanya nijisikie, upweke siyo mara nyingi kwa sababu nikiwa nao nahisi ni kama ni marafiki zangu. Pia napenda wanyama wa polini kama vile twiga, simba na tembo kwa sababu ni ishara za uzuri na nguvu za asili za Afrika. Na wanyama wana muhimu kubwa katika mazingira na maisha yetu pia. Vilivyo tunafaa kuwaheshimu na kuwatunza. Hilo ni jambo la msingi sana na pia wanyama hunisaidia kuwa na hisia za upendo, huruma na pia kunifunza mambo mengi kuhusu dunia ni jambo ambalo nalipenda zaidi kuwasiliana na wanyama.

Jukumu ambalo napenda zaidi kazini ni lile ambalo linanihusisha moja kwa moja na mawasiliano na usimamizi wa miradi. Napenda kupanga, kuongoza timu na kuhakikisha kazi zinaenda vizuri kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Jukumu hili hunipa fursa ya kutumia ujuzi wangu wa kupanga na kushirikiana na watu wengine. Pia inanifanya nihisi kwamba ina mchango mkubwa katika mafanikio ya timu na shirika. Na pia napenda changamoto zinazokuja na majukumu haya. Kwa sababu huwa inanifanya nijifunze mambo mapya na kuendelea kuboresha uwezo wangu kazini pia. Kwa hiyo usimamizi wa miradi na mawasiliano ni jukumu ambalo linanivutia zaidi na nilio ninalolipenda.

Ndiyo, ndiyo, napenda kusikiliza sana radio. Radio hunipa burudani na tarifa wakati wowote. Iwe ninafanya kazi, au ninapumzika, au pia wakati wa safari. Napenda kusikiliza vipindi vya habari, muziki, na mazungomzo kuhusu mambo ya kila siku, au maswala ya jami. Na pia napenda jinsi radio, inaweza kunisaidia kujufunza mambo mapia. Na kubaki na habari za haraka kutoka sehemu mbalimbali kwa hiyo kusikiliza radio ni sehemu zuri ya maisha yangu ya kila siku na ni jambo ambalo nalipenda sahi.

Mara nyingi, mimi huoga mara moja kwa siku. Hasa asubui ili nijisikie safi na kujiandaa kwa shuguli za siko. Hii inanisaidia kwa muka vizuri na kwa unipa nguvu mpya za kuanza kazi au maswala mengine ambao nitakuwa n yafanya kwa ile siku. Lakini pia, kuna wakati mimi huoga mara mbili, hasa kukiwa na joto. Ndiyo, au baada ya kufanya mazoezi. Upya nikiwa na siku urefu kazini ambapo nimefanya kazi mingi naweza kuoga mara mbili. Na pia kwa ujumla kuoga ni sehemu mzuri ya utunzaji wa mwili wangu na afya yangu pia. Na hujaribu kuifanya kwa tabia ya kila siku ili kujisikia vizuri na kuwa safi vizuri.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu asubuhi huwa na hali nzuri ya hewa na kunisaidia kuamka vizuri na kuwa na nguvu kwa siku nzima. Pia mazoezi ya asubuhi huniweka katika hali ya akili nzuri kuniongeza nguvu na kunisaidia kuwa na mtazamo mzuri wa mambo. Hata hivyo, kuna siku ambazo siwezi kufanya asubuhi kwa sababu ya shughuli nyingi, au nikichelewa. Napata saa zingine naifanya usiku, lakini kwa muda mwingi mimi hufanya asubuhi. Kwa hivyo, pia inategemea na ratiba yangu, lakini asubuhi ndiyo muda wangu wa kawaida wa kufanya mazoezi.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo muhimu sana na mimi huanza kwa kuunda mazingira ya heshima na mawasiliano ya wazi kati ya wanatimu wenzangu. Napenda kuwahimiza kwa kila mtu kutoa maoni yake bila hofu na kuonyesha kuwa maoni yao yanathaminiwa maoni ya kila mtu. Ninaamini pia kuwa kusikilizana kwa makini na kusaidiana katika wakati wa changamoto huimarisha mshikamano wa pamoja na pia mshikamano wa timu na pia mara kwa mara huandaa mikutano au shughuli za pamoja ambazo zinaongeza uelewano na urafiki kati ya wanatimu. Na kwa njia hizi, ushirikiano hutokea kwa urahisi na timu inafikisha malengo yake kwa ufanisi zaidi.

Kwa kawaida, programu ambayo naitumia sana kwa simu yangu ni programu ya WhatsApp. Hii ni kwa sababu napenda kuwasiliana na familia, marafiki na pia kwa kazi. Kwa kutumia WhatsApp, naweza kutuma ujumbe, kupiga simu, kuzieleza sauti au pia video. Na pia kushiriki picha au video kwa rahisi sana. Pia ninatumia Instagram mara kwa mara, kuangalia vitu ambavyo vinaendelea, na pia kuwasiliana na watu mbalimbali. Kwa ujumla, programu hizi zinanisaidia na zote mbili zinanisaidia kwa karibu. Na watu, pia naweza kuwasiliana nao kwa zote, pia kunifanya nijisikie kuwa na taarifa za hivi karibuni kila siku.

Ndiyo ninapenda kukimbia sana kwa sababu nahisi kuwa ni jinsi nzuri ya kuboresha afya yangu kwa ujumla. Kukimbia pia kunanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie kuwa na nguvu. Na pia napenda kuona mandhari tofauti wakati wa kukimbia. Hasa ikiwa katika mazingira ya kiasili kama bustani au mtaa wenye miti. Ingawa si kila siku naweza kwenda kukimbia kwa sababu za shuguli au hali ya hewa napendelea kujaribu kufanya hivyo, angalau mara mbili au tatu kwa wiki, ndiyo ili kubaki na afya njema na kuwa na mskumo mzuri wa maisha.

Ndiyo, ndiyo, napenda kula popcorn sana, ni kitafunwa changu, nikipendacho, hasa ninapokuwa, nikitazama filamu, au nikifanya shughuli za kupumzika, na pia napenda jinsi, popcorn inapokuwa na ladha tamu, na chachu kidogo za chumvi, na pia kunifanya, nijisikie vizuri kwasababu, ni rahisi kula na sio nzito tumboni. Pia popcorn ni nzuri kwa sababu inaweza kuwa kitafunwa cha afya ukitengeneza kwa jinsi sahihi kama vile kutumia mafuta kidogo au bila sukari au chumvi mingi. Naam, popcorn ni kitafunwa mbacho kinanifanya nijisikie furaha na ni sehemu ya burudani yangu ya kila mara.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi, pasipo ni simu ya mkononi. Simu ni muhimu sana kwa maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na watu kama familia, marafiki, na pia kazini. Kwa simu pia naweza kupokea taarifa za haraka, kutuma na kupokea ujumbe pia, na pia kutumia mitandao ya kijamii ambayo inanisaidia kuwa na habari za hivi punde na hisi kuwa simu ina umuhimu wake mkubwa na ni ngumu sana kwangu kuishi bila simu ya mkononi.

Muziki nausikiliza mara nyingi ni muziki mchanganyiko wa ina mbali mbali kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda muziki na pia Afrobeat na R&B nazisikiza kwa sana. Muziki huo unanipa hisia nzuri na hunifanya nijisikie furaha au hata kupumzika baada ya siku ndefu. Pia mara nyingi napenda kusikiliza nyimbo za wasanii wa Kenya, na Afrika mashariki kwa sababu zinanieleze maisha yetu na tamaduni zetu kwa njia nzuri sana ambayo naielewa zaidi. Na pia muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu unanisaidia kuondoa misongo za mawazo na kunifanya niwe na motisha katika shughuli zangu za kila siku. Naam.

Ndiyo napenda kupiga picha sana na ninahisi kuwa kupiga picha ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbu kumbu na kushiriki mambo mazuri ninayoyaona katika maisha yangu ya kila siku. Pia napenda kupiga picha za mandhari, za watu na hata vitu vya kawaida ambavyo vinaweza kuonekana kuwa vya kipekee kupitia lensi ya kamera. Na pia kupiga picha kunanipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kunisaidia kuona dunia kwa mtazamo ambao ni tofauti. Pia napenda jinsi picha zinaweweza kuhamasisha hisia na kuwasilisha hadithi bila maneno mengi. Kwa hivyo kupiga picha ni moja wapo ya shughuli. Ninazo furahia sana sana na huchangia furaha yangu katika maisha. Kwa hiyo.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni mingi. Na yananifanya najivunia sana. Mojawapo ni kushinda tuzo ya mfanyikazi bora katika kampuni yangu ambayo ilinipa motisha kubwa sana ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wote. Pia nimeweza kutekeleza miradi mingi muhimu ambayo imesaidia kuboresha utendaji wa timu yangu. Na pia kuongeza tija kwa ujumla na kwa kupitia kazi yangu nimejifunza stadi mpya. Ambazo zimenisaidia sana kukuza taaluma yangu ya kuongeza mchango wangu kwa shirika. Na pia mafanikio haya yamenifanya niwe na msimamo mzuri, kazini na kunipa hamasa ya kuendelea kujifunza na kufanikisha malengo yangu makubwa zaidi. Naam.

Ndio, napenda kunywa maziwa sana kwa sababu yana faida nyingi kwa afya yangu. Maziwa mwanzo ni chanzo kizuri cha kalshiamu ambayo hunisaidia kuwa na mifupa na meno imara. Pia kunywa maziwa kunanisaidia kupata virutubisho muhimu kama vile proteini, vitamini na madini mengine ambayo hufanya mwili wangu uwe na nguvu na afya njema. Mimi pia huwa napenda kunywa maziwa baridi hasa asubuhi au baada ya mazoezi ili kupona haraka na kupata nguvu zaidi. Pia mara nyingine napenda kutumia maziwa kwenye chai au kahawa au kinywaji chochote kingine kwa ladha nzuri zaidi. Na nahisi kuwa maziwa ni sehemu mzuri na muhimu ya lishe yangu ya kila siku na siwezi ishi bila kuyapata.

Baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi, napenda kupumzika kwa anjia tofauti kuondoa uchovu. Na mara nyingi mimi hupenda kupumzika kwa hakuka kwenye sehemu tulivu na kuangalia filamu au vipindi via televisheni vinavyonifurahisha na kuniburudisha. Na pia napenda kusikiliza muziki mzuri ambao, unanifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Na pia mara nyingine hujisaidia kwa kufanya mazoezi madogo madogo kama kutembea kwa pole pole au kufanya yoga ambayo husaidia mwili wangu kupumzika na kuondoa msungo wa mawazo napenda kutumia muda huo wa kupumzika kujiweka sawa kisaikolojia na kimwili ili niwe tayari kwa changamoto za siku ambayo itakayofuata. Naam.

Ndiyo ndiyo. Napenda sana hadithi za ajabu. Hadithi hizi zina mvuto wa kipekee. Kwa sababu zinanifanya niingie katika ulimwengu wa maajabu na kufikiria mambo ambayo hayajatokea katika maisha halisi na kupitia hadithi za ajabu na pata nafasi ya kuondoka kwa muda kutoka kwa maisha ya kila siku na kujiingiza katika simulizi zenye mafumbo. Viumbe ambazo ni za kipekee na matukio yasiyo ya kawaida na zaidi ya hayo hadithi hizi huchochea ubunifu wangu na kunitia moyo kufikiri kwa njia tofauti. Mara nyingini napenda kusoma au kusikiza hadithi hizi na pamoja na marafiki zangu au familia kwani zinazalisha mazungomzo mazuri na burudani.

Ndiyo, ninatumia video kusana kwa mawasiliano na mawasiliano hayo nayatumia sana kwa sababu inanisaidia kuwasiliana kwa njia moja kwa moja na ya wazi. Kwa kutumia video, ninaweza kuona uso wa mtu nikiwa naongea naye na hili hufanya mazungumzo yetu yawe ya kweli zaidi na ya karibu. Hasa wakati hatuwezi kukutana ana kwa ana, na pia video hutumika kwa ajili ya mafunzo, mikutano ya kazi, na kushiriki matukio muhimu kwa familia na marafiki. Kwa mfano, wakati wa mikutano ya kazi, ambayo tunaifanya mtandaoni, video hutoa fursa ya kushiriki maoni kwa urahisi na kuongeza ushirikiano. Na video ni chombo muhimu sana katika mawasiliano ya kisasa na nahisi hufanya mambo huwa rahisi na yenye maana zaidi.

Ningependa kujifunza mambo mapya yanayohusisha teknolojia na hasa jinsi ya kutumia programu za kompyuta na ujasirimali mtandaoni. Hii ni kwa sababu teknolojia inaendelea kwa kasi sana na kujifunza kuhusu programu mbali mbali kunanisaidia kuboresha ufanisi wangu katika kazi na maisha binafsi. Pia ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa au pia kijerumani ili niweze kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti za dunia na kupata fursa zaidi za kazi na urafiki. Kujifunza mambo mapya nahisi kutanifanya niwe na motisha na kunisaidia kukua kiakili na kitaaluma.

Changamoto nyingi ambazo na kutana nazo kazini ni usimamizi wa muda. Hasa wakati kuna miradi mingi, inayohitaji kukamilika kwa haraka. Na mara nyingine napata shida za mawasiliano ndani ya timu. Hasa pale ambapo taarifa hazitafikiwa kwa wakati au uwazi na hii inaweza kusababisha kuchanganyikiwa au makosa. Pia wakati mwingine, changamoto ni kukabiliana na msongo wa mawazo kutokana na kazi nzito au maratajio kubwa kutoka kwa wakubwa. Na hata hivyo, najifunza jinsi ya kupanga vizuri ratibayangu, kuwasiliana kwa wazi na kutumia mbinu mbali mbali za kupunguza msongo ili kukabiliana na changa moto hizi na kuhakikisha kazi inaedelea vizuri.

Kipindi cha televisioni ninachopenda sana ni cha burudani na filamu za tamthilia. Napenda kuangalia vipindi tofauti vinavyonifanya nicheke au kunifurahisha baada ya siku ndefu za kazi. Na pia napenda vipindi vinavyo onyesha hadithi za maisha halisi au drama za familia ambazo zinanifanya nifikirie zaidi kuhusu. Mahusiano na changamoto za maisha. Nahisi kuwa vipindi vya televisheni vinanisaidia kupumzika na kupata burudani pamoja na elimu kidogo. Naam.

Mimi huwa sichelewi mara nyingi, lakini, pia, si mtu ambayo huwa ni na wasiwasi sana kuhusu wakati kila mara, si napenda kuwa na nidhamu ya kufika kwenye mikutano au matukio kwa wakati, kwani ninaamini hii inaonyesha heshima, kwa wenzangu na pia kunisaidia kupanga vizuri ratiba yangu, lakini, kuna wakati napata changamoto kama msongamano wa trafiki, au matatizo mengine yasiotarajiwa ambayo huweza kusababisha kuchelewa kwangu kidogo. Lakini mara nyingi hujaribu kutoa taarifa mapema, au kuomba msamaha ikiwa nitatokea kuchelewa. Naam anajitahidi, kuwa mtu wa kuwahi ilikuonyesha heshima, kwa wengine.

Ndiyo, napenda kugawanya taka zangu kila siku. Kugawanya taka ni jambo muhimu sana kwa sababu husaidia katika usafi wa mazingira na pia kunanisaidia kurudisha vitu vinavyoweza kutumika tena kama plastiki, karatasi na chuma pia. Kwa mfano, mimi hugawanya taka za kikaboni kama mabaki ya chakula kwa jajili ya kutengeneza komposti na pia taka zisizo weza kuoza kama vile plastiki na chupa hugawanywa tofauti ili ziweze kusindikwa upia. Na hii ni njia nzuri ya kusaidia kupunguza uchafu na kuimarisha usalama wa mazingira yetu.

Nina pojikuta na uthaifu fulani kazini na pendelea kwanza kutambua ni nini hasaa changamoto hiyo na kuifahamu vizuri. Bada ya hapo hujaribu kutafuta njia za kuboresha kama vile kuomba mafunzo zaidi kusoma vitabu au makala zinazo husiana au pia kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu au wasimamizi. Pia na jitahidi kuweka malengo madogo madogo na kuboresha mauneo ya kuboresha eneo hilo pole pole ili niweze kuona maondeleo. Kwa mfano kama ninashida ya kuwasiliana vizuri na weza kufanya mazoezi ya kuongea hadharani au kujiunga na semina za mawasiliano. Kwanjia hii, situ kwamba ninaweza kushugulikia uthaifu wangu, bali pia kuna nisaidia kukua kita alamu na kuwa na ufanyesi zaidi kazini naam.

Wakati wajua kali napendelea kufanya shuguliza kupumzika, ambazo hazinitumii nguvu nyingi ili kuepuka joto kupita kiasi na uchovu. Kwa mfano, napenda kukaa chini kivulini, kusoma kitabu au kusikiza muziki mzuri ambao unanifanya nijisikie mtulivu. Pia mara nyingine napenda kunywa maji baridi au kinywaji kingine baridi ilikuondoa kiu na kupunguza joto mwilini. Ikiwa nilazima nifanye kazi au ushuguli za nje, mimi ujaribu kufanya mapema usubui au jioni ambapo jua haliko kali sana. Napendelea kuwa makini na mwili wangu wakati wajua kali ilikuepuka matatizo ya kiafya.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu. Ilikuwa pale nilipoanza kazi yangu ya kwanza rasmi. Na hii ilikuwa hatua kubwa kwa sababu ilinipa nafasi ya kujifunza mengi kuhusu dunia ya kazi kuwajibika na pia kujiaminia zaidi. Kazi hiyo ilinisaidia kuelewa umuhimu wa nidhamu, ushirikiano na kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo yangu. Na pia nilikutana na watu wengi ambao walinisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Tukio hili pia limekuwa msingi mzuri wa mafanikio yangu katika maisha na pia linanipa motisha kuendelea kusonga mbele kila siku.

Ni nashirikeha mwaka mpya kwa kufanya mambo ambayo ya nanifanya niwe na furaha na kushirikeha kwa pamoja na familia pia na marafiki. Maranyingi tunakusanyika pamoja, kula chakula kizuri, kucheka na kuzungumza kuhusu mafanikio na changamoto za mwaka uliopita. Pia huwa na andaa azimio la mwaka mpya ambapo ninaweka malengo na mipango ya kuboresha maisha yangu katika vitu mbali mbali kama kazi, afya na mahusiano. Na pia ni wakati mzuri wakupeana zawadi na kushukuru kwa mambo mazuri ya liotokea. Na pia shereza mwaka mpya zinanipa hamasa ya kuanza mwaka mpya kwa moyo safi na matumaini mapya.

Ndio ninafuata tukio za kimataifa mara kwa mara kwasababu ni muhimu kuwa na habari za mambo yanayo tokea duniani na kupitilia habari hizi. Naweza kuelewa zaidi kuhusu hali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii katika sehemu mbali mbali za dunia, pia kufuatilia matukio haya kuna nisaidia kuwa macho na kuweza kufanya maamuzi bora katika maisha yangu binafsi na kazi. Kwa mfano, mi napenda kufuatilia maswala kama mabadiliko ya tabianchi, maendeleo ya teknolojia na migogoro ya kimataifa ambayo inaweza kuathiri maisha ya watu wengi na kwa ujumla kufuatilia tukio za kimataifa kuna nipa mtazamo mpana na kunifanya niwe na taarifa za hivi pundi.

Ninahisi vizuri sana wakati wa tathmini za kazi kwa sababu nifursa nzuri ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Na pia tathmini hizi hunitoa. Maoni ya wazi kuhusu nguvu na maeneo ninayohitaji kujiendeleza zaidi. Na hivyo kunisaidia kuweka malengo maalum. Kwa ajili ya maendeleo yangu ya kitaaluma. Pia na chukulia tathmini hizi kwa njia ya kujithibitisha na kuonyesha dhamani yangu katika timu au shirika. Na kwa ingawa wakati mwingine kunaweza kuwa na changamoto au maoni ambayo ni ngumu. Huwa ni nachukua kwa moyo wazi na pia naichukua kama fursa ya kujifunza badala ya kuhisi mshtuko. Na kwa ujumla, tathmini za kazi zinanisaidia kukuwa na kufanikisha malengo yangu kwa ufanisi zaidi.

Ninapendelea kitanda kilicho na unyevunyevu mzuri na kigumu kiasi kinanachonipa usaidizi mzuri wa mgongo wangu wakati wa kulala. Kitanda kigumu sana kinaweza kusababisha usumbufu na maumivu ya mgongo. Huku kitanda laini sana kinasababisha mwili kuingia kwenye mkao usiofaa. Kwa hio, napendelea kitanda ambacho ni sawa. Si kigumu mno wala laini mno ambacho kinanifanya nipumzike vizuri na kuamka nikiwa mwenye nguvu, pia ni muhimu kwa ajili ya afya yangu ya usingizi na kuzuia matatizo ya misuli na viungo. Chaguo langu ni kitanda chenye uwiano mzuri na unyumbufu na ugumu.

Tabia ninaoipenda sana kwa wengine ni uaminifu kwa maana mtu kuwa mwaminifu kuna nifanya niwe na uhakika wa kumuamini na kujenga mahusiano imara ya kirafiki na ye. Uaminifu pia huwonyesha heshima na wajibikaji na mtu anapokuwa mwaminifu huwa anaheshimu ahadi zake na kuwa mwadilifu katika maneno na matendo. Hii inasaidia sana kuondoa migogoro na kufanya mawasiliano kuwa rahisi na yenye tija. Mbali na waminifu na penda pia tabia za huruma na msaada. Kwani zinanifanya nijisikie kuwa na marafiki na watu wakuaminika katika maisha yangu.

Ndiyo nimewahi kusafiri mahali pazuri sana ambako nilifurahia zaidi. Mara moja nilipata fursa ya kuenda mji wa Mombasa ambao uko nchi ya Kenya ambao una mandhari mazuri za pwani na fukwe za kuvutia. Nilifurahia kupumzika kwenye mchanga mzuri wa fukwe, kuogelea katika maji ya bahari na pia kuonja vyakula vya mkoa kama vile samaki wa kupaka. Na wali wa nazi na vinginevyo. Pia nilitembelea maeneo ya kihistoria kama Fort Jesus na ambayo yalinipa nafasi ya kujifunza kuhusu historia ya mji huyo. Safari hii ilikuwa ya maana sana kwangu kwa sababu ilinifanya nipate mabadiliko kutokana kutoka kwa maisha ya kila siku na kupata burudani pamoja na elimu.

Study muhimu kwa kazi yangu ni uwezo wa malewa siliano mazuri kwa sababu hunisaidia kuelewana, kati yangu na wenzangu, au wateja. Pia, ni muhimu kwa ujuzi, wa kutumia teknolojia mbali mbali, ambazo zinarahisisha na kuharakisha kazi, kama vile kompyuta na programu za ofisini. Study nyingine muhimu ni usimamizi wa muda, ili kuhakikisha kwamba, kazi zote zinakamilika kwa wakati, unaofaa. Na pia uwezo wa kushirikiana na watu wengine, kwa ushirikiano mzuri ni jambo, muhimu sana kwa mafanikio ya timu na study hizi hufanya kazi yangu kuwa rahisi zaidi na kunisaidia kufanikisha malengo kwa ufanisi.

Lengo lango la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi mkubwa na kuwa kiongozi watimu au shirika. Ninataka kujifunza na kukuza study zango zaidi ili niweze kuchangia kwa njiya bora zaidi katika mafanikio ya kampuni na kuwasaidia wenzangu pia kwa kufikia malengo yao. Pia ningependa kuwa na mchango mkubwa katika kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa tuna mazingira ya kazi yenye afia, usawa na motisha kwa wote kwa hiyo kwa kufikia lengohili la mudamrifu nitakuwa nafasi kubwa ya kuleta madiliko na kuwa mfano mzuri kwa wengine kazini.

Ninapenda kutembea katika maeneo ya asili kama vile bustani, mbuga za wanyama au kando ya mito. Hii ni kwa sababu mazingira haya hutoa utulivu na kunifanya nijisikia karibu na maumbile. Kutembea katika maeneo kama haya, kunanisaidia kupumzika kisaikolojia na pia kunipa fursa ya kufanya mazoezi kidogo. Kwa mwendo wa pole pole, zaidi ya hayo, napenda pia kutembea katika maeneo ya jiji, hasa wakati wa mchana au jioni. Kwasababu, hupata kuona watu mbali mbali na kujifunza mambo mapya, kupitia mazungumzo au shughuli zinazoendelea. Kwa ujumla, kutembea ni sehemu muhimu ya maisha yangu, ambayo husaidia afya yangu na akili zangu kuwa imara.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu kwa kiasi kubwa, ninapenda kutafakari njia mpya za kutawamu tatua changamoto mbalimbali katika maisha yangu na ya kila siku pia kazini. Na ubunifu hunisaidia kufikiri kwa njia tofauti na kuleta mawazo mapya ambayo yanaweza kuboresha mambo. Ata wakati wa kufanya kazi za kawaida napenda kutumia mbinu za kipekee ili kupata matokeo bora kwa hivyo ubunifu ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu na ninaendelea kutumia kila mara.

Kumbukumbu nzuri nilionayo kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa na familia yangu tukifanya sherehe za sikukuu pamoja. Nilifurahia sana kupakua chakula pamoja na kucheza na ndugu zangu wa karibu. Hali hiyo ilinifanya nijisikie mwenye furaha na upendo mkubwa kutoka kwa wazazi na jamaa yangu. Pia nilikumbuka michezo ya watoto tuliocheza shambani kama vile kucheza mpira na kuimba wimbo pamoja na kumbukumbu hizo zinanifanya nicheke kila ninapozifikiria na sitazisahau kamwe na hizo ndizo kumbukumbu ambazo zimenilea na zimenifanya niwe mtu mtu ambaye nilivosasa hivi, naam.

Ndiyo, ndiyo, napenda sana kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa jinsi dunia ilivyobadilika na jinsi watu walivyoishi zamani. Historia pia hutoa funzo muhimu kuhusu matukio ya zamani, tamaduni mbalimbali na maamuzi ambayo yameathiri maisha yetu ya sasa. Na pia nahisi kujifunza historia kunanipa hisia ya kuunganishwa na dunia na watu wa nyakati tofauti na kunifanya nihisi kuwa sehemu ya hadithi kubwa ya binadamu. Kwa hiyo historia ni somo la kuvutia na ni muhimu sana kwangu.

Ndiyo, napenda sana kuimba. Kwani ni njia nzuri ya kuonyesha hisia na kujieleza kwa njia ya kipekee? Ninapokuwa na wimbo mzuri, huwezi tu kusikiliza bali pia kuungana na maneno na milodi kwa kiwango cha kipekee, na kinachofanya nipate furaha na amani ya ndani. Kuimba pia huniwezesha kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo kwa kila siku. Kwa kweli, mimi napenda uimbaji. Na kuimba ni mojawapo ya vitu vinavyonifanya nijisikie vizuri mno.

Mazingira ya kazi kuwa mazuri ya nahitaji mambo kadhaa. Muhimu ambayo huleta wusha wishi mkubwa na mzuri kwa wafanyi kazi na kufanya kazi iwe rahisi na yenye tija. Kwa mahali pa kazi panafaa kuwa safi, upweke na kuwa na mwanga wa kutosha. Kwani mazingira haya huongeza morali na nguvu ya kufanya kazi. Na pia msaada wa vifaa na teknolojia za kisasa husaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi zaidi. Na pia mazingira yenye usawa, usalama na kazi na motisha kama vile pongezi au zawadi huchangia kuimarisha uzalishaji na furaha kazini nahisi hivo. Kwa hivyo mazingira mazuri ya kazi ni mchanganyiko wa vitu na vitu vya kimwili na kihisia vinavyo saidia mtu kufanya kazi vyemwa.

Kusubiri kwenye mstari kunaweza kuwa changamoto kwa sababu mara nyingi huhitaji subra nauvumilivu mkubwa zaidi. Ninapokuwa nimesubiri kwenye mstari mara nyingi na jaribu kutumia mudahuo kwa njia nzuri kama kufikiria mambo ya muhimu au kuangalia mazingira ili kupunguza uchovu wa kusubiri. Na ingawa mara nyingi unaweza kuhisi kuchoka au hata kidogo kukasirika na penda kukumbuka kwamba kusubiri nisehemu ya maisha na ninjia ya kuonyesha heshima kwa wengine na najihisi kidogo mvumilivu na kujitahidi kuwa namoyo mzuri wakati wa kusubiri mstari kwa ninajua kuwa hiyo ninjia kuonyesha heshima na ustarabu.

Kumbu kumbu mzuri za shule ni nazo nyingi zaidi lakini moja wapo ya zinazo angazia zaidi ni wakati wa michezo na matamasha ya shule. Nilifurahia sana kushiriki katika michezo ya vikundi na pia kuungana na marafiki kwa pamoja tukicheza na kujifunza mambo mapia kwa pamoja. Pia walimu walikuwa na moyo wa upendo na kuwasaidia wanafunzi walifanya mazingira ya shule kuwa ya furaha na motisha kumbu kumbu nyingine nzuri ni mitihani niliofaulu baada ya juhudi nyingi waelewa ambayo ilifanya nijivunie na kuendelea kuwa na hamasa ya kusoma zaidi. Kwa ujumla shule ilikuwa mahali pa kujifunza si otuma somo bali maisha na uhusiano mzuri wa watu.

Kwa ukuta wa chumba, napenda rangi iwe ya aina ya utulivu kama vile blue nyepesi ama kijani kibichi. Hizi rangi hutoa hisia za amani na kusaidia mtu kupumzika vizuri akiwandani ya chumba chake. Pia rangi za ukutani zinazoku wa laini na zisizo kali husaidia kufanya chumba kiwe na mandhari. Rafiki na ya kuvutia bila kusababisha usumbufu wa macho na kwa upande mwingine, rangi kama nyeupe pia ni mzuri kwa ukuta kwa sababu huongeza mwanga na kufanya chumba kiwe na hisia ya upana. Kwa hiyo napendelea rangi zinazo ongeza utulivu na furaha ndani ya chumba.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Google. Kwani hii ni kwa sababu, Google imekuwa mstari wangu yaani katika kuleta ufumbuzi mbalimbali. Ambazo zimebadilisha maisha ya watu duniani. Na kutoka kwa injini yake ya utafutaji, huduma za barua pepe kama Gmail. Hadi kwa mifumo ya kompyuta kama Android. Google inaongeza urahisi na ufanisi katika mawasiliano na maisha ya kila siku. Na nahisi kuwa Google ni kampuni ambayo ninaamini itaendelea kuleta mabadiliko makubwa katika dunia ya teknolojia.

Napiga picha marachache hasa ninapokuwa na nafasi au tukio maalum ambalo linanivutia. Sioni haja ya kupiga picha kila wakati lakini ninapopata wakati mzuri au mahali pazuri. Mimi hupiga picha ili kuhifadhi kumbu kumbu hizo, napia kupiga picha kuna nisaidia pia kuonyesha ubunifu wangu na kushiriki uzoefu wangu na marafiki au familia pia kupitia picha hizo. Kwa hiyo, mimi si mtu wa kupiga picha kila siku lakini napenda kupiga picha kama njia ya kuenzi, kumbu kumbu muhimu na mambo mazuri maishani.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa njia mbalimbali. Zinazoongeza furaha na kuleta mshikamano kati ya familia na marafiki. Kwanza huwa naandaa chakula kizuri ambacho tunashirikiana kula pamoja. Jambo linaloleta hisia za upendo na mshikamano. Kwanza huwa naandaa kula kizuri ambacho tunashirikia na kula pamoja. Jambo linaloleta hisia ya za upendo na mshikamano. Kuhudhuria mikusanyiko Au Ibada maalumu kulingana na aina ya sikukuu. Pia napenda kushiriki katika shuguli za kijamii kama vile kutuwa zawadi. Kwa hiyo kusherehekea sikukuu kunanifanya nijisikie furaha na kutoa shukrani kwa maisha.

Napenda chai zaidi kwa sababu chai inaladha tamu na hutoa hisia za utulivu wakati wakunywa. Pia chai ni rahisi kupikwa na inaweza kuwa na viungo mbalimbali kama limau, tangawizi, mdalasini, ambavyo hufanya iwe na ladha tofauti na kuvutia zaidi. Ingawa pia kahawa ni nzuri na hutoa nguvu kwa mtu kuamka asubuhi Mimi binafsi ninapendelea chai kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzisha na kuzungumza na marafiki au familia. Kwa hiyo chai ni kinywaji changu, ninachopendelea zaidi katika shughuli za kila siku.

Kujilinda kutoka na vitisho vya mtandao ni jambo muhimu katika dunia hii. Na kwanza napendelea kutumia nywila zenyenguvu na tofauti kwa kila account yangu ili kuepuka kuvamiwa. Pia huwa naangalia mara kwa mara taarifa ninazotoa mtandaoni. Ninazo peana kule nje. Na kuhakikisha siwezi kutoa taarifa za kibinafsi kama anuani, nambari ya simu au maelezo ya kifeza kwa watu wasiojulikana. Pia napenda kutumia programu za usalama kama antivirus na kuweka sasisho za mara kwa mara kwenye simu na kompyuta yangu ili kuzuia uvujaji wa taarifa. Zaidi ya hayo ninahitaji kuwa makini na kuachana na ujumbe au viunga visivyo aminika ili kuepuka virusi au wizi wa taarifa na kwa kufanya haya yote najihisi salama zaidi na ninaweza kutumia mtandao kwa utulivu na.

Nahifadhi data yangu kwenye cloud storage na naitumia kwa sababu ni rahisi kufikia data zangu. Popote na wakati wowote. Kwa usalama nahisi kuwa ni muhimu kuhifadhi data zangu kwenye maeneo ambayo yana usalama mzuri. Na kwa kutumia nywila ngumu kuweka uthibitishaji wa hatua mbili na kuhakikisha programu au huduma ninazozitumia zinaendeshwa na kampuni ambayo inajulikana na kuaminika na ninahisi kuwa hii hunisaidia kulinda taarifa zangu kutoka kwa wizi au uvunjaji wa faragha. Naamu.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu, hasa wale tunaelewana nao na tunacheka sana bila kujifanya. Wakati mwingine ni majirani, marafiki wa shule au wakazi, kunategemea na muda na mazingira, napenda kucheza na watu wanaopenda kushirikiana, iwe ni michezo ya simu, kadi au hata mazungumzo ya kawaida na pia kucheka kwa pamoja. Pia wakati mwingine nacheza na ndugu zangu nyumbani, hasa jioni au wikendi kwa sababu inasaidia kutujenga ukaribu na kuondoa stresi za kila siku. Na kwa ujumla nachagua kucheza na watu wanaonipa furaha na amani ya akili.

Juisi ya matunda ni naipenda sana ni juisi ya embe. Hasa ikiwa imetengenezwa kutoka kwa maembe mabichi yaliyoiva vizuri. Na napenda ladha yake kwa sababu ni tamu, kwa asili na inainipa nguvu. Hasa asubui au wakati wa joto kali naipenda sana ikiwa baridi. Pia napenda juisi ya pashoni kwa sababu ina ladha ya kipekee, kidogo chachu lakini inaburudisha sana. Mara nyingi nikichanganya embe na pashoni au machungwa napata mchanganyiko mzuri. Unaoniburudisha na kunifanya nijisikie vizuri. Na juisi ni kinywaji ninachopenda kwa sababu hunisaidia kunywa vitu vya afya na kujitunza vizuri.

Ndio, nimesha wahi kufanya yoga marakadhaa, hasa wakati nilikuwa nataka kujituliza akili na kupunguza mawazo mengi, nilianza kwa mazoezi rahisi, nyumbani kwa kufuata video, na niligundua inanisaidia sana kupumua vizuri na kujisikia mwepesi mwilini. Yoga ilinisaidia pia kunyoosha misuli na kupunguza maumivu ya mgongo ambayo huwa yanatokana na kukaa sana. Kili chonivutia zaidi na jinsi yoga inavyounganisha mwili na akili kwa sababu baada ya mazoezi huwa najisikia mtulivu na mwenye amani. Sifanyi kila siku lakini nikifanya hata marachache kwa wiki na hisi tofauti kubwa kwenye hali yangu ya mwili na mawazo.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali. Hasa ukiwa umeandaliwa vizuri na kupikwa kwa mapishi ya nyumbani. Napenda kula pamoja na kuku, au nyama iliyopikwa vizuri, ikiambatana na mboga na kachumbari. Wali hunishibisha na hunipa nguvu hasa wakati wa mchana au baada ya siku ndefu. Pia ninapenda kwa sababu ni chakula kinachoweza kuliwa kwa njia tofauti tofauti. Iwe ni wali wa kawaida, pilau au hata biriani. Kila moja ina ladha yake ya kipekee na hunifanya nifurahie kula. Kwa ujumla chakula kizuri kwangu ni kile kinachoniletea furaha, kunishibisha na kunikumbusha ladha ya chakula cha nyumbani.

Katika kazi yangu, natamani kufikia kiwango ambacho ni takuwa mtaalamu, anayejitegemea na anayeheshimika katika eneolangu la kazi, nataka kuwa na ujuzi wa kutosha, ili niweze kufanya maamuzi kwa kujiaminia na pia kuwasaidia wengine kukuza vipajivyao. Lengo langu ni kukuwa na hatua, kwa hatua, kujifunza kila siku na kufikia mafanikio ya takayo niwezesha kuishi maisha yenye utulivu na kuridhika.

Mara nyingi natumia wi-fi, hasa nikiwa nyumbani au mahali pa kazi kwa sababu ni rahisi na inanisaidia kuokoa gharama za data ya simu. Wi-fi hunipa muunganisho wa haraka na thabiti, hasa ninapokuwa nafanya kazi mtandaoni, kutazama video au kupakua faili kubwa. Hata hivyo, nikiwa safarini au nje ya nyumba, mimi hutumia data ya simu ili niendelee kuwa mtandaoni na kuwasiliana bila shida. Na napenda kutumia zote kulingana na mahali nilipo na mahitaji yangu kwa wakati huo. Lakini vyote vina umuhimu wake. Lakini wi-fi ndio ninayoitegemea zaidi kwa matumizi ya kila siku.

Kwa kawaida, nalala kati ya masaa sita hadi nane kwa siku na unategemea jinsi siku yangu ilivyokua. Nikimaliza shuguli mapema na akili ikiwa tulivu, huwa napata usingizi mzuri wa masa mengi zaidi. Na kuna siku ninapochelewa pia kulala kwa sababu ya kazi, mawazo au kutumia simu muda mrefu, hivyo usingizi hupunguwa kidogo. Ila, ninajitahidi kulala kwa muda wa kutosha kwa sababu najua usingizi mzuri, unisaidia kuwa na nguvu, umakini na hali mzuri ya kihisia siku inayofuata. Na, na.

Mafunzo ya kazi yambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya vitendo kuliko nadhari ya peke. Mafunzo ambayo yalinihusisha na membo ya kufanya, kama vili kufanya kazi kwa timu, kutatua matatizo halisi na kutumia teknolojia mbali mbali. Yalinisaidia sana kukuza ujuzi wangu. Na.

Ndiyo nimewai kuwana bahari na ilikuwa ni uzoefu wakuvutia sana. Mara ya kwanza nilio iona, nilivutiwa na ukubwa wake, na sauti ya mawimbi, yanaopiga. Na pia hewa ya bahari nilikuwa safi na ilifanya nijisikia mtulivu na mwenye furaha. Nilifurahi kutembea kando kando ya ufukwe kuangalia maji yanavyonga na watu wa kifurahi ya mazingira. Na kuona bahari kulinifanya nihisi kama akili inafunguka nahisi mtulivu kwa sababu mazingira yake yana amani ya kipeke. Na nitukio ambalo nitalikumbuka kwa muda mrefu na ningependa kurudia tena siku zijazo.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi sana sana kwa sababu unanifanya nahisi asili na unanikumbusha historia na tamaduni zetu za kale. Na muziki wajadi huwa na midundo ya kipekee ambayo inaleta furaha na kutuliza mawazo hasa wakati wa sherehe au mikusanyiko ya familia na marafiki. Na pia napenda jinsi wimbo wa ngoma au nyimbo za asili zinavyoweza kuwasilisha hadithi, hisia na maisha ya watu wa zamani kwa njia ya muziki na ngoma. Na pia muziki wa jadi ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunipa furaha isiyoelezeka.

Ningependa kupata mafunzo yanayo husiana na uongozi na usimamizi wa miradi kazini. Haya ni mafunzo ambayo yangenisaidia kukuza uwezo wangu wa kuongoza timu na kwa ufanisi, kupanga kazi kwa busara na kukakikisha kila jambo linaenda vizuri katika mradi wa wote niliopo. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia ya pia zinazohusiana na kazi yangu ili niweze kuwa na ujuzi wa kisasa na kuendana na mabadiliko ya haraka katika mazingira ya kazi na mafunzo ya masiliano na utatuzi wa migogoro pia nahisi kuwa ni muhimu kwa sababu hufungua njia ya kushirikiana vizuri na wenzangu na wateja. Na ningependa mafunzo ambayo yatanisaidia kukua kitaaluma na kuwa mtaalamu anayeweza kutoa mchango mkubwa kazini.

Kabla ya kulala usiku mara nyingi nafanya mambo machache ambayo huniandaa kwa singizi mzuri. Kama vile napunguza matumizi ya simu au vifaa vya elektroniki kwa angalau nusu saa kabla ya kulala ili macho yangu ya yapumzike na akili yangu pia, pia napenda kusoma kitabu au kusikiza mziki tulivu ili kuongowa. Kuondoa mawazo za kazi au matatizo ya siku na kwa kufuata utartibu huu, napata usiungizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu siku ifuatayo.

Mchezaji wa mchezo ninae mpenda, anaitwa Lionel Messi, napenda jinsi anavyocheza kwa ustadi mkubwa, kwa kasi, na kwa akili nyingi za mchezo. Na ni mchezaji anayejituma sana, na ananidhamu katika mchezo wake, na jambo ambalo linanihamasisha ni ustadi wake. Napenda pia jinsi anavyoweza kubadilika na kuendana na mabadiliko ya michezo. Jambo linalo mfanya kuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi wa nyakati zote. Na ninahisi kuwa yeye ni mfano mzuri wa wachezaji wengine. Na pia mwenye bidiii, mwenye moyo wa ushindani, mwenye vipaji. Na ni jambo ambalo, ninadhamini sana.

Napenda upepo na ac kwa wakati tofauti na hali tofauti. Na kwa sababu upepo wa asili huwa ni hisia ya nzuri sana. Na husababisha mwili kupoa kwa njia ya kawaida. Na pia hutoa hisia ya uhuru na asili. Hasa ikiwa nje kama baharini au bustanini. Na kwa upande mwingine ac ni muhimu sana hasa wakati wa joto kali. Au ikiwa uko ndani ya ofisi au chumba ambacho hakina hewa ya kutosha. Ac inafanya mazingira kuwa tulivu na yenye starehe na hufanya kazi iwe rahisi bila usumbufu wajoto kwa hivyo na hisi vyote vina umuhimu wake. Na vinanifanya nijisikie vizuri kulingana na hali ya hewa na mahali nilipo.

Kitu kinacho nifanya ni furahi sana ni ninapokua na wakati mzuri pamoja na watu ninao wapenda kama marafiki au familia na wakati wakucheka pamoja kushirikiana katika shughuli za pamoja na kuzungumza kwa huru hua inanifanya nijisikie furaha isio na kifani na pia napenda sana wakati wa kupumzika kusoma kitabu na kusikiliza muziki ninaoupenda. Kwa hii, hunieka katika hali ya amani na furaha ambayo ni ya kweli zaidi.

Ndiyo, najua na ninawafahamu vizuri majirani zangu. Na napenda kuwa na mahusiano mazuri nao kwa sababu maisha ya kila siku huwa na changamoto. Na msaada mwingi unaeza kuletwa kwa kushirikiana na wao. Na mara nyingi tunasaidiana katika mambo mbali mbali kama kuangalia nyumba wakati mwenzako hayupo, kusaidiana na watoto au hata kushirikiana katika shughuli za kijami kama usafi au sherehe za mita. Na kujua majirani kunanifanya nijisikie salama na kuwa na marafiki wa karibu nami.

Ninapendelea mwanga wa kati zaidi kuliko mwanga mkali hasa katika mazingira ya ndani kama chumba cha kusomea au ofisini na mwanga wa kati hutoa mwelekeo mzuri wa kuona na bila kusababisha macho kuchoka au kuumizwa na mwanga mwingi sana. Na pia hutoa hali ya utulivu na unasaidia kuunda mazingira mazuri ya kufanya kazi au kupumzika bila kusababisha upungufu.

Tabia ambayo inanichukiza zaidi ni ile ya ukosefu wa heshima na kutojali hisia za wengine. Na ninahisi kuwa watu wanaopotosha maneno au kuongea kwa matusi bila kufikiria madhara wanayo sababisha kwa wengine, ni tabia ambayo si nzuri kabisa. Pia tabia ya watu kuwa wasio waaminifu au wasio jitahidi kufanya kazi kwa bidii inasababisha hisia za kukasirika kwa sababu mimi ninaamini kuwa kila mtu anapaswa kuwa na nidhamu na kuwajibika.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni yale ambayo yanahakikisha maisha bora kwa kila mtu. Kwanza ningependa kuona elimu bora na inayopatikana kwa urahisi kwa watoto wote bila kujali hali yao ya kichumi au sehemu wanazotoka. Hii ninahisi kwamba itawasaidia vijana kuwa na uwezo wa kujitegemea na kuchangia maendeleo ya taifa. Na pia ningependa kuona huduma za afya, zinaboreshwa na kufikia kila kona, ili wasiwe na hofu ya kupata matibabu wakati wowote wanapohitaji. Na pia ningependa maendeleo na ya barabara, maji safi na umeme vinavyo sambavyo kwa usawa ili kuboresha maisha kila mtu.

Ndio, napenda kula samaki sana kwa sababu ni chakula chenye afya na ladha nzuri. Na pia samaki huwa protini na imebeba protini nyingi na mafuta yenye faida kwa mwili kama omega tatu ambayo husaidia kuimarisha moyo na akili. Napenda aina mbalimbali za samaki kama samaki wa baharini au wa maji safi. Na pia jinsi anavyo pika iwe ni kukaanga na kupikwa kwa mvuke au kuandaliwa kama stew. Na kula samaki kuna nifanya ni jiskie mwenye guvu na afya njema. Na pia ni chakula kinachonipa hisia ya utulivu na furaha. Na pia mara mingi nala na wali, mboga za majani na ugali na ninapenda samaki.

Mwandishi wa vitabu ninayopenda ni Anaitwa Chanua Achebe na kwa sababu anaandika hadithi zinazogusa maisha halisi ya watu wa Afrika. Na zinatufundisha kuhusu tamaduni, changamoto na mafanikio ya jamii yetu. Na kitabu chake maarufu Things Fall Apart Kinanipa mtazamo mzuri wa jinsi maisha yalivyokuwa kabla ya mabadiliko makubwa ya kihistoria na jinsi watu walivyo kabiriana na mabadiliko hayo.

Ndiyo nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Na nakumbuka tamasha hilo lilikuwa na muziki mzuri kutoka kwa wasanii tofauti na watu walij jumuika kwa furaha na shangwe. Na nilifurahia sana jinsi muziki ulivokua, uki changia kuleta hali na mshikamano ya furaha, miongoni mwa watu walio hudhuria. Pia kuwa na wasanii wa kicheza na kuimba moja kwa moja mbele umati. Kuna kuwa ni hisia tofauti kabisa kuliko kusikiliza muziki kwa njia ya simu au radio. Na nilili thamini sana wakati huo na ningependa kurudia tena kuhudhuria tamasha la muziki.

Zoezi nzuri ni lilo jenga ni ila kusoma kila siku hata kama ni kwa dakika cha chetu. Na nilianza kutekeleza zoezi hili ili kuboresha marifa yangu na kuongeza ufahamu wangu katika maeneo mbali mbali. Kama kusoma habari hadidi au vitabuvya maendeleo binafsi na kusoma kila siku kumenisaidia kukuza msimamomzuri wakazi, kuongeza msamiati wangu na pia kunifanya nijisikie mwenyewe kwa sababu najua kila siku ni najifunza kitu kipya na imekua sana muhimu kwangu na nijambo ni lalo lipenda sana.

Kwa kawaida, ninahitaji kwenda hospitali mara chache sana kwa mwaka, hasa ninapojihisi afya yangu ni. Ni nzuri na sina matatizo makubwa ki afya. Hata hivyo, napenda kufanya vipimo vya afya maramoja moja au marambili kwa mwaka kama sehemu ya kujifunza na kujitunza na kuhakikisha kila kitu kiko sawa mwilini mwangu na nadhamani sana huduma za hospitali na ninaona ni muhimu kuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa afya bora lakini pia najitahidi kuishi maisha yenye afya ili kupunguza haja yangu ya kwenda hospitalini.

Napenda aina mbalimbali za filamu lakini hasa napendelea filamu za hadithi na maisha halisi na zile zinazohusiana na maendeleo ya kibinadamu. Na filamu hizi hunitia moyo na hunifundisha maadili mazuri na mara nyingi huwa ujumbe mzito unaohamasisha watu kubadilika na kufikia malengo yao. Na zaidi filamu ya historia zinanipa mtazamo wa maisha ya zamani na ni njia nzuri ya kujifunza historia kwa njia ya burudani. Na zinanifanya niongee na kufikiria kwa jinsi tofauti naam.

Shughuli ninazopendezwa zaidi ni kusoma vitabu na kusikiliza muziki. Na kusoma kunanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kufungua mawazo yangu na kunisaidia kupumzika akili baada ya shughuli za kila siku. Napenda kusoma aina tofauti ya vitabu, kama vile hadithi za maisha, maendeleo binafsi ya historia. Kwa upande mwingine? Kusikiliza muziki huniweka katika hali nzuri, huniondoa stresi na kunifanya nijiskie mwenye furaha na pia hunisaidia kuamsha hisia na kuleta mskumo katika maisha yangu.

Muda wangu wabure, mimi hupitia kwa kufanya mambo ambayo hunifanya nijisikie furaha na kupumzika. Napenda kutumia muda huo kusoma vitabu au nakala za mtandaoni. Na zinazo husiana na mambo ninayopenda. Kama vile maendeleo binafsi, habari za dunia na hadithi za maisha.

Kwa kawaida, nakula asubuhi kila siku bila kukosa. Na kitu ambacho nakula sana ni mayai, mahamri, chapati au uji. Na mara nyingine napenda pia kuongeza matunda kama ndizi au machungwa kwa sababu. Hutoa vitamini na nishati. Na ndiyo na nahisi kuwa chakula chasubui hunisaidia jinsi ambavyo siku yangu itakavyo kuwa na vinanichangamisha nisikae mdhoofu.

Chakula ninachokipenda kula jioni huwa ni mchanganyiko wa mboga za majani na ugali na pia mara nyingine napenda kula wali wanazi na pamoja na sosi tamu au mboga kwa sababu huchangia latha nzuri na kunipa furaha wakati wa chakula cha jioni. Napendelea kuepuka chakula kizito sana ili nisije nikawa na usumbufu wakulala vizuri na nam jioni yangu huwa na mlo wenye afya na urahisi kuleta usingizi mzuri na kujianda kwa siku inayofuata.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kupumzika na kuondoa mkwazo wa kazi. Mara nyingi nashika nafasi ya kutoka kidogo kwenye eneo na kazi, kutembea kidogo au kunyosha misuli yangu. Ili kuimarisha mzunguko wa damo mwilini. Na pia napenda kunywa kikombe cha chai au maji ili kunifanya nijisikie freshi na kuondoa kiu.

Nam napenda sana kula chakula kitamu kwa sababu kinanipa furaha na kuridhika zaidi wakati wa kula na chakula kitamu huchangia hisia nzuri maishani na kunifanya nijiskie vizuri. Sio tu kwa ladha yake bali pia kwa sababu huwa ni sehemu ya kusherehekea au kufurahia muda mzuri na familia na marafiki.

Napenda kuenda cinema mara chache tu na kwa kawaida. Labda mara mbili kwa mwaka. Hasa wakati kuna filamu mpya za kuvutia ambazo ninapenda kuziona kwenye skrini kubwa. Kwa sababu sinema ni njia nzuri ya burudani. Napenda kuondoa mawazo ya kila siku na kuingia katika hadithi. Zinazonizivutia na zinanifanya nifikirie.

Napendelea sana kusoma kwa sababu kunanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kupanua maarifa yangu na kufungua mawazo yangu kwa dunia mpya. Na kusoma kunanifanya niongeze msamiati wangu, kunanipa motisha na kunanisaidia kuelewa vyema mawazo mbalimbali. Hata hivyo, pia napenda kuandika sababu ni njia nzuri ya kuonyesha hisia zangu, mawazo, na kuwasiliana na wengine kwa njia ya kina na yenye maana. Kuandika kunanisaidia kupanga mawazo yangu vizuri na kunifanya. Nijihisi kuwa na nguvu na kwa ujumbe wangu naweza like kwa hudumi wengine. Na pia napenda sana kusoma na kuandika kwa usawa kwa kwani vinanikamilishana na kunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi na ni shuguli ninazo zipenda na naziona ni muhimu katika maisha yangu.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa kwa sababu ni lugha inayozungumzwa na watu wengi duniani. Na ina hishtoria tajiri sana, na pia kujua kifaransa kunanipa fursa ya kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti za dunia, hasa katika nchi za ulaya na Afrika ambazo zinatumia lugha hii kama lugha rasmi au ya pili. Pia kifaransa ni muhimu katika taaluma mbali mbali kama biashara, diplomasia na utali pia hivyo kujifunza lugha hii kutanipa fursa na kazi na maendeleo binafsi.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video hasa wakati napata muda wa kupumzika au burudani baada shughuli nyingi ya kazi au shule. Na michezo ya video hunisaidia kuondoa msongo ya mawazo na kunifanya nijisikie furaha kwa sababu huwa na changamoto na hadithi zinazo vutia. Na pia napenda michezo ambayo yanahitaji akili na mbinu kama vile michezo ya kupambanua, au ile ya kujenga na kutatua matatizo kwa sababu hunipa msukumo wa kutumia ubunifu na kufikiria kwa makini.

Ndiyo napenda sana kulima bustani kwa sababu ni shuguli inayonipa furaha na utulivu wa kiakili na nahisi kwamba kulima bustani kunanifanya nijiskie karibu na hasili na kunanipa nafasi ya kupumzika mbali na msongomano wa maisha ya kila siku. Na napenda kuona mimea ikikuwa pole pole maua yanapotokea pia kwani hii hunipa hisia na mafanikio ya kuridhika.

Katika kazi ya ushirikiano na wengine, mimi huwa na mtazamo wa wazi na ushirikiano wakweli ili kuhakikisha tunafanikisha malengo ya pamoja. Mwanzo napenda kuskiliza mawazo na maoni ya kila mtu kwa heshima kwa sababu kila mtu anakitu cha muhimu cha kutoa na pia ninajitahidi kuwa wazi na kueleza mawazo yangu kwa uwazi ili kuepuka mchanganyiko au kutoelewana.

Napenda kwa kuwatia moyo wenzangu, napenda kuwahimiza na kuwasikiliza kwa makini. Hasa wanapokuwa wanapitia changamoto au wanapohitaji msaada wa kiakili. Na ninajitahidi kuwa na maneno chanya na kuwahamasisha wasikate tamaa kwa kuonyesha kuwa naamini katika uwezo wao na mafanikio yao. Pia ninapenda kushiriki uzoefu wangu au kutoshauriwa namna ya kushugulikia matatizo kwa njia nzuri.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuanzisha mawasiliano ya wazi na ya heshima tangu mwanzo, napenda kuwa mtu wa kuwasikiliza na kuelewa mawazo, hisia na changamato wanazozipitia wenzangu kazini, kwani hili husaidia kujenga uaminifu na mshikamano. Na pia ninahitaji kushiriki nao katika kazi kwa moyo moja kusaidia pale panapohitajika na kushukuru kila mtu kwa jitihada zake.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na ushawishi mzuri ili kuhakikisha mchakato unafanyika kwa urahisi na mafanikio na penda kuelewa kwa undani sababu ya malengo na mabadiliko hayo ili niweze kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kutoelewa au kupinga. Pia huwa na wasiliana wazi na wenzangu na viongozi kuhusu mabadiliko hayo, kushirikiana katika kufanikisha utekele zaji na kusaidia wengine kuelewa faida zake.

Ninapenda kufauta timu mbalimbali za michezo, lakini timu hasa ambayo nafuatilia ni Manchester United na inanivutia kwa sababu inawachezaji wenye vipaji vikubwa, historia ndefu ya mafanikio na inasmamia michezo kwa kiwango cha juu. Napenda pia jinsi inavyo shindana kwa moyo na kuonyesha ushindani mzito katika mechi zao.

Napata habari kutoka vya nzo mbali mbali ambavyo ni naviamini na vinatoa taarifa kwa kweli na zakina. Napenda kusoma tovuti za habari zili zojulikana na zinazo tegemewa kama vile gazetikuula kitaifa na mitandao ya habari ya kimataifa. Pia napendelea kutumia programu na tovuti za habari mtandaoni ambazo zina sasisho za haraka na zina zotoa ripoti za moja kwa moja kuhusu matukio ya nayo tokea.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli mbali mbali, zinazotufanya, tushirikiane na kufurahia pamoja. Mara nyingi, tunapenda kupika chakula pamoja na kula pamoja na kukifurahia pamoja. Pia napenda kuenda na familia kwenye matembezi katika maeneo tulivu kama bustani au pwani ili kupata nafasi ya kuzungumza na kuimarisha uhusiano wetu. Wakati mwingine pia tunapenda kutazama sinema au vipindi vyovyote vile vya televisheni pamoja ambavyo hutuunganisha zaidi kama familia na kuhakikisha tuna mahusiano mazuri na yenye furaha kama familia.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadha na safari za ndege huwa ni njia ya araka na ni rahisi kufika sehemu mbalimbali. Ndiyo ama nchi zingine. Napenda jinsi ndege inavyoweza kuruka juu angani na kuonyesha mandhari nzuri kutoka dirishani kama vile miji, milima, bahari pia na ingawa mara nyingine kunaweza kuwa na msongamano na usumbufu kidogo kama vile kuchelewa kuondoka kwa ujumla ni uzoefu mzuri sana.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya wazi na shukrani. Kwa sababu maoni ni njia muhimu ya kujifunza na kuboresha. Pia mimi hujaribu kusikiliza kwa makini. Hata kama maoni ni tofauti na mawazo yangu. Kwani naamini kila mtu ana mtazamo wake, unaweza kusaidia kuona mambo kwa njia mpya na njia tofauti pia na.

Kwa kawaida, mimi hutumia njia mbali mbali za usafiri kulingana na mahali nilipo na umbali wa kuenda. Kama ni safari fupi na napenda kutembea kwa miguu au kutumia baiskeli kwa sababu njia nzuri ya kupata mazoezi na pia kusaidia kwa kuwa pesa ni hiyo. Lakini kama ni umbali mrefu au ninahitaji kuenda haraka napendelea kutumia bodaboda na pia wakati mwingine napenda kutumia usafiri wa umma kama matatu au basi kwa safari za mjini au mikoani.

Ndiyo napenda sana kutembea msituni. Na kutembea msituni ni njia nzuri sana ya mapumziko ya akili na kuungana na asili. Na pia hunipa nafasi ya kuona mandhari mazuri kusikia sauti za ndege na wanyama na kupata hewa safi. Na pia ni fursa nzuri ya kufanya mazoezi kwa njia ya kupendeza na yenye amani.

Hii napenda zaidi kusimamia. Kwa sababu ninapenda kuwa na ushawishi na kuchangia maamuzi. Lakini pia najifunza mengi kutoka kwa kusimamiwa vizuri na kwa heshima. Kusimamia kunanipa fursa ya kuongoza timu, kupanga kazi na kuhakikisha kila mtu anafanya vizuri ili kufikia malengo. Hata hivyo, pia ni muhimu kusimamiwa kwa njia nzuri kwani unapokuwa na mwongozo na msaada mzuri, unajisikia kuungwa mkono na hivyo nawaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Napenda kusherekea ya siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kawaida na za kufurahisha. Na kulingana na hali na watu waliopo karibu. Na kwa kawaida napenda kuwa na sherehe ndogo tu na familia, marafiki wa karibu na tunakula pamoja, kucheka na kubadilisha zawadi au salamu za upendo. Na pia mara nyingine napenda kufanya kitu maalumu kama kwenda mahali pazuri au kwenda hata hotelini mzuri na kupata wakati mzuri wa kupumzika na kufurahia.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huu kupumzika na kurudisha nguvu. Mara nyingi huchukua chakula kidogo au kinywaji cha baridi kama maji au juisi. Kisha najitolea kidogo kwa shughuli za za kupumzika kama kuskiliza mziki au hata kutazama video fupi za burudani. Pia wakati mwingine napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi mepesi ili kusaidia mwili kuamka na kuondoa uchovu.

Ndio natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Na teknolojia hii ni muhimu sana kwa kazi na maisha ya kila siku. Kwani inafanya mawasiliano kuwa rahisi na ya haraka. Kwa mfano natumia mazungumzo ya sauti kwenye simu au programu kama vile WhatsApp na Zoom. Pia natumia teknolojia ya kutambua sauti kuandika maandishi badala ya kuandika kwa mkono. Jambo linalongeza ufanisi mno na teknolojia ya sauti pia husaidia watu wenye ulemavu, wa kuona au wale ambao hawana wakati wakuandika kufanikisha majukumu yao kwa urahisi.

Ndiyo mimi hutoa sadaka na michango mara kwa mara. Hasa kwa sababu ninaamini kuwa kusaidia wengine ni kuunga mkono shuguli za kijamii. Na sadaka na michango usaidia kuwasaidia watu waliokuwa katika hali gumu. Na ni kama vile kutoa misaada kwa masikini, misaada ya elimu, au atakuunga mkono taasisi za dini na jamii na kwa kawaida napanga bajeti yangu kidogo kwa ajili ya michango ili niweze kutoa kwa moyo wangu wote bila kuhisi mzigo.

Kushirikiana na timu. Nafanya kazi, naweza kufanya kazi pamoja na wao, na napenda kusikiza maoni ya kila mtu, na kuheshimu mawazi tofauti ndani ya timu, na naamini kuwa kila mtu ana kitu cha kipekee cha kuchangia. Pia hujaribu kuwa wazi na waelekezi katika mawasiliano, kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake vizuri na pia napenda kuhamasisha ushirikiano kwa kushirikiana katika kutatua changamoto na kusaidia pale panapohitajika.

Ningempa mtu mwingine ushauri wakua na moyo wazi na mtazamo mzuri katika maisha. Ni muhimu kuwa na subra na kuendelea kujifunza hata wakati mambo hayaendi unavyo tarajia. Na pia ningemshauri awe mkweli na mwenye heshima katika mahusiano yake na watu wengine kwani hivyo hujiunga imani na kuleta mafanikio ya pamoja.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuhakikisha ninakuwa mtaalamu mwenye ujuzi na marifa ya kina katika taaluma yangu, ili niweze kutoa huduma bora zaidi na kuleta mabadiliko. Na pia nataka kujenga mahusiano mazuri na wateja na wenzangu kazini, kwa kujenga mazingira ya kazi yenye ushirikiano na mafanikio. Na malengo yangu ni pia kukuza uwezo wangu wa kuongoza na kushiriki kikamilifu katika miradi. Inayolenga kufanikisha malengo ya shirika na kampuni ninayofanya kazi.

Napenda kula mahali penye mazingira safi. Natulivu pale nje ya nyumbani, kama vile mikahawa midogo yenye mandhari nzuri au hata kwenye bustani. Mara nyingi hupenda mikahawa inayotoa vyakula vya asili au vya kienyeji kwa sababu napenda ladha ya kitamaduni na chakula chenye afya pia. Napenda mahali panapokuwa na huduma nzuri na watu wakiwa na tabasamu, kwani hufanya chakula kuwa cha kufurahisha zaidi.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Na teknolojia mpya huwa na mvuto mkubwa kwangu kwa sababu zinanisaidia kuboresha maisha yangu kuongeza ufanisi kazini na pia kunifanya niweze kujifunza mambo mapya. Na ninapenda kugundua jinsi vifaa vipya programu au mbinu za kidigitali zinavyoweza kutatuwa changamoto mbali mbali na kurahisisha kazi za kila siku.

Kitendo cha wema ambayo nimewahi kufanya ni kuna wakati nilisaidia jirani yangu alikuwa anahitaji msaada wa kununuwa bidhaa za duka. Kwa sababu alikuwa mgonjwa na hakuwa na uwezo wa kutoka nyumbani. Na nilichukua muda wangu kuenda kwa duka na kumsaidia kununuwa vitu zote alizotaka na pia kumsaidia kusafarisha vitu hivyo nyumbani mwake. Na kitendo hicho kilimfurahisha zaidi. Na kimenifanya nijisikie mwenye furaha kwa kusaidia mtu mwingine bila kutegemea malipo yoyote.

Mimi huvilea nywele yangu mara moja au mbili kwa mwezi kulingana na jinsi zinavyoonekana na hali ya mazingira. Kupitia jinsi ninavyo kaa pia mara kwa mara napendelea kutumia bidhaa zinazofaa ambazo husaidia kuimarisha afya nywele kwa kuzuia kuharibika. Pia napenda kujitahidi kuepuka kutumia bidhaa zenye kemikali sana. Mara kwa mara ili nywele zangu zibaki laini na zenye nguvu.

Ili kujitunza, napenda kuzingatia mambo kadhaa. Na ni kama vile kuhakikisha ninakula chakula chenye lishe bora, kinachojumuisha mboga, matunda na proteini za kutosha. Napenda pia kufanya mazoezi. Kama vile kutembea kufanya yoga au mazoezi mepesi ilikuweka mwili wangu katika afya njema. Na pia ninapenda kupata usingizi wa kutosha kila siku kwani usingizi mzuri naamini ni muhimu kwa afya ya akili na mwili.

Kwa mara nyingi napendelea kula wali mchana pamoja na mboga au kwa nyama au samaki ya umaharage napenda kuongeza saladi pia au matunda kama kipengele cha ziada kwa afya yangu na chakula hiki hutoa mchanganyiko mzuri wa proteini na virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili wangu kufanya kazi kwa ufanisi.

Ni napenda kuandika na kuongea, kwa sababu kila moja namini inafaida zake na hutumika kwa muktatha tofawuti. Kuandika hutoa furza ya kufikiria kwa kina, kupanga mawazo kwa mpangilio mzuri, na kuwasilisha habari kwa uwazi na usahihi. Na kwa upande mwingine, kuongea ni njia ya moja kwa moja na ya haraka ya kushirikiana na watu, kuelezea hisia na kujenga mahusiano kwa mazungumzo ya moja kwa moja. Kwa hiyo, napenda kutumia zote mbili, kulingana na hali na mahitaji.

Napenda kuamka na jua. Kwa sababu kunanisaidia kuanza siku yangu kwa njia yenye nguvu na motisha. Na kuamka mapema na kuona jua likichomoza. Hunipa hisia ya utulivu na pia nafasi ya kupanga mambo yangu kabla ya shughuli nyingi kuanza. Hili hufanya niwe na muda wa kutosha. Kufanya mazoezi, kutafakari na pia kusoma kabla ya kuanza kazi au shughuli za siku. Na ya, mwili, hiyo huweka mwili wangu na akili zangu katika hali nzuri.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siyasa kwa sababu siyasa zinathiri maisha ya kila moja wetu kutoka katika sheria huduma za jamii hadi maendeleo nchi kwa ujumla na mazungumza ya siyasa hutuwa fursa ya kuelewa mitazamo mbali mbali kujifunza kuhusu sera na mabadiliko ya nayopendekezwa na kushiriki maoni ambayo ya naweza kusaidia uboreshaji wa jamii.

Ndiyo napenda sana kupika. Na kupika ni shughuli inayonifurahisha kwa sababu inaniumarisha ubunifu na kunipa fursa ya kujaribu ladha mpya na mbinu tofauti. Pia kupika nyumbani hunisaidia kuthibiti afya yangu kwa kuhakikisha chakula kinakuwa safi na chanye lishe bora. Napenda pia kushirikiana na familia na marafiki wangu wakati wa kupika. Kwani huongeza furaha na kuleta mshikamano.

Kila siku natumia zana mbali mbali za digiti ambazo uhunisaidia kazi na mahasiliano yangu kwa rahisi na ubora. Natumia simu yangu ya mkononi kwa ajili ya mahasiliano kupitia ujumbe, simu na mtendao ya kijami kama vile whatsapp, instagram na kwa emaili pia. Natumia kompyuta au laptop kwa ajili ya kazi za kuandika, kuhariri na kufanya tafiti mtandaoni. Na pia kwa mawasiliano ya kikazi na tumia programu kama Zoom na Microsoft Teams kwa akuta. Kwa mikutano ya video.

Wakati wamsongo wa kazi, mimi hupata njia mbalimbaliza kusaidia kupunguza mkazo na kuboresha ufanisi na pumzika kidogo kwa kuchukua mapumziko mafupi kama kutembea kidogo au kunyua maji ili kuondoa mkazo wakili. Pia napanga vizuri kazi zangu kwa kuziweka kipaumbele ili nisizidiwe na mambo mengi na kwa wakati mmoja. Ninaeza pia kutumia mbinu za kupumua kina kama kupumua taratibu na kwa makini ili kupunguza wasiwasi.

Kwa kawaida, huwa nangoja au kuangalia barua pepe mara kadha kwa siku na kulingana na majukumu niliyo nayo. Asubuhi napenda kuangalia barua pepe ili nijue kama kuna ujumbe muhimu au kuna kazi mpya zinazo hitaji kushugulikiwa mapema. Kisha wakati wa mchana naweza kuangalia tena ili kufuatilia majibu au mawasiliano yanayo endelea. Mwishoni mwa siku pia mimi huangalia barua pepe ili kuhakikisha hakuna jambo la dharura limeachwa bila kujibiwa.

Ndiyo, nimeshawai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa, na huwa ni uzoefu mzuri tana kwangu. Kila mara ninapopata nafasi, napenda kutembelea maonyesho ya sanaa, na napenda kuangalia kazi mbalimbali za uchoraji, sanamu, na picha za ubunifu kwa sababu hunipa mtazamo mpya kuhusu namna watu wanavyoelezea hisia na mawazo yao. Pia hunisaidia kufungua akili na kupata mskumo hasa kuona jinsi, wasanii wanavyotumia rangi, maumbo na ujumbe kuwasiliana na jamii.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni na nahisi kuwa kununua mtandaoni kuna nipa ustafu, urahisi na chaguo kubwa na mambo ambayo nayopenda kuhusu kununua mtandaoni ni kwamba ni rahisi ni haraka na pia ninaweza kulinganisha bei, pia ninaweza kuangalia maoni ya wateja na pia uwasilishaji hadi kwa mlango wa nyumba ni jambo nalo nalipendelea sana. Lakini pia kuna mambo ya kuangalia kama usalama wa malipo, kurudi kwa bidhaa, na sifa ya muuzaji kabla ya kununua.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama, nilikuwa na mbwa wakati fulani na pia paka na kufuga mnyama kulinifundisha uwajibikaji kwa sababu unahitaji kumtisha kwa wakati kumtunza afya yake na kumpa muda wa kucheza na kumjali pia na pia wanyama wanasaidia sana kupunguza msongo wa mawazo, ukirudi nyumbani umechoka, halafu unakuta mnyama wako anakukaribisha. Unajihisi faraja fulani, kwa ujumla kufuga mnyama ni uzoefu mzuri unaokufundisha huruma, uvumilivu na upendo.

Programu ninazotumia mara mingi ni kama vile whatsapp natumia sana kwa mawasiliano na familia marafiki na hata kazi kwa sababu ni rahisi na haraka. Pia natumia youtube kujifunza mambo mapya. Kuangalia habari au kupumzika kwa burudani. Na pia google inanisaidia sana kutafuta taarifa na kupanga siku yangu kupitia kalenda na barua pepe. Mara nyingine natumia Instagram au TikTok kwa kupumzika kidogo na kuangalia maudhui ya ubunifu.

Ndiyo mimi huweka picha zangu mtandaoni lakini kwa tahadhari kubwa na pia mimi huchagua picha ninazohisi zinaniwakilisha vizuri na hazivunji faragha yangu na mara mingi naweka picha za matukio maalumu kama safari sherehe au nyakati za furaha si kila kitu kinachoendelea maishani mwangu ambacho naeka mtandaoni.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu maisha yamenipeleka sehemu tofauti. Kwa sababu ya masomo kazi na kutafuta fursa mpya na kuishi mbali na nilikozaliwa kumenifundisha kujitegemea. Kukutana na watu wa tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Na lakini mimi huenda kutembea mahali nilipozaliwa mara kwa nyingine nikipata nafasi ile.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kupanga vizuri na kutathmini kile kinachofanya kazi na kisichofanya kazi. Pia huwa naangalia hatua zinazopoteza muda au zisizo sababisha makosa. Mara kwa mara, kisha natafuta njia rahisi na ubora zaidi za kuzirekibisha na pia napenda kutumia zana za kidigitali kama kalenda. Vikumbusho na programu za usimamizi wa kazi ili kuongeza ufanisi.

Kuwanzisha mradi mpya wa kazi, na kwanza nafanya utafiti wa kina ili kuelewa malengo ya mradi, mahitaji ya wateja, au timu, na changamoto zinazoweza kujitokeza. Baada ya hapo, naunda mpango wa kazi, unaojumuisha malengo makuu, hatua ndogo ndogo na ratiba ya utekelezaji. Pia huwa nawasiliana na watu muhimu kama wenzangu na wakaguzi ili kupata maoni na ushauri. Ndiyo, inanisaidia kwa miradi mpya ya kazi.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni ule wakushughulikia changamoto za ushirikiano ndani ya timu. Nilipo jifunza jinsi ya kusikiliza mawazo tofauti, kuelewa mitamazamo ya wenzangu na kutafuta suluhisho la pamoja, niligundua kwamba mawasiliano mazuri na uvumilivu ni muhimu sana katika mafanikio ya kazi. Naam, nijambo ambalo, nimeweza kulielewa zaidi na limenifundisha mengi.

Kila asubui ninapoamka, napendelea kuenda mazoezi, kisha ninarudi na kula kiamsha kinywa changu, ambacho napendelea kunywa kahawa, na mkate, na mayai pia, na wakati mwingine nala chapati. Na ninapomaliza kufanya hivyo navalia nguo zangu za kazi na kuweza kuanza kazi yangu nikiwa mchangamfu na nikiwa mwenye nguvu za kuendelea na kazi yangu za siku hiyo.

Ndio napenda chakula chaharaka kwa sababu wakati mwingine nikiwa kazini siwezi kuweza kupika chakula kule kwa sababu haturuhusiwi. Kwa hivyo chakula chaharaka ndicho ni nahitajika kununua wakati huo na pia si ghali na pia kinani saidia nitatohoa kusevu wakati. Na ni chakula kitamu na ni chakula ambacho nimeshaa kizoea.